Mimi na marafiki zangu tunawezafanya vitu mingi kama kucheza mpira pamoja marafiki wangu tunapenda kucheza mpira na pia tunapenda kuangalia mipira hizi za uingereza Kwa mfano, marafiki zangu ni Stevie Nasewe, Tony Oloch na Francis Masai Tony Oloch huwa ana support klub ya Manchester United na Stevie Nasewe na yeye huwu anasupport Manchester United Francis Masai na yeye huwa anasupport Chelsea na mimi huwa nasupport Manchester United So wakati hizi timu zetu zinapocheza pamoja Huwa tunaenda pamoja, tunasherehekea, tunaangalia mpira, tunachongoana kama timu yako kwa mfano imepigwa ama kwa mfano kama Chelsea imetupiga Francis Masaya ana tutania, akituambia tuhame hii timu yetu, tuenda kwa timu yake Ahaya saa zingine, huwa tunaenda twacheza mpira, tunatafuta fare, tunaenda kuendesha baiskeli ya, tunajiunganisha kwa kufanya vitu ambavyo sisi wenye tunazipenda na tukifanya hivyo urafiki wetu unendelea kuwa mkubwa, unendelea kuwa wakufana, unendelea kuwa wafuraha kila wakati tunapopatana.

Ninapenda chakula chenye ladha tamu, kinachopendeza, kiinachokuwa like, kinachokuwa hakija njima mafuta. Una like chakula chenyewe kimepikwa vizuri na kimeekwa mafuta, imayoweza inayofanya chakula chenyewe kuwa tamu. Kwa mfano kama utanyima chakula mafuta, chakula chenyewe after kupika hakitakuwa kitamu. Lakini wakati ambao unapea chakula chenyewe mafuta yanyaofaaa mwishowe chakula chenyewe hata kama ni cha aina gani kitakuwa kitamu na utakipenda unapo kikula chakula ambacho hupaswi kunyima mafuta ni kama chakula kama mboga ambayo utaikula na kitu kingine mboga kama sukuma, maharagwe, nyama, waru, minji chakula ambacho utaunapika ndo ukule na kitu kingine. Mboga inapaswa kuwa na mafruta yanayostahili ambayo si mengi na ambayo si machache ambayo yatafanya chakula chenyewe kiive na kiwe kitamu zaidi. Ukifanya hivo, chakula chenyewe kitakuwa kitamu na kenye ladha tamu unapomaliza kukipika.

Ndiyo nishaifanya kazi ya kujitolea Nilipokuwa nafanya shule kwenye chuo kikuu cha Moi Nilikuwa na jipatiana kwenye shirika la red cross ambapo tulikuwa tunaenda kusaidia watu wenye wako na shida tunaenda tuna tunakusanya makaratasi vitu kama hizo tunaenda mpaka tunaenda kupea watu first aid Tunaenda kama kuna mafuriko yametokea mahali tunaenda kusaidia watu, tunaenda kucamp Tunawapea chakula, tunawapea vitu za kuishi nazo vitu za kukula, vitu za kulalia, vitu kama hizo na ilikuwanga ni tamu sana kusaidia kwasababu niko na hiyo wito wa kusaidia watu yeah na hapo ninasaidia watu nikipenda si ile ya kulazimishwa bali ni ile inatoka kwa roho na hiyo hiyo kusaidia inatoka kwa roho ndio nzuri kuliko yenye huna unasukumwa ufanye jambo kama hilo Nikifanya hivyo nikiona watu wanatabasamu kwa sababu yangu pia moyo wangu unaridhika na hapo naendelea kujituma zaidi kwa maana naona watu wanaendelea kufurahia ninacho kuwafanyia kila wakati.

Mimi sivaliyagi saa, kwa maana sijawahi furahishwa na kuvalia saa, mimi napenda tu kuangalia saa yenye iko kwa simu yangu. Sijawahi itamani, mpaka waleo ninapo ninapo kwa na miaka ishirini tani, sijawahi tamani ku kuwa na saa kwa mkono yangu. Nili jaribu lakini ikanishinda kabisa. Vitu ni kamua tu mkono yangu, sita kuwa navalia saa, ita kwa tu nakaa hivyo, nikitaka kuangalia saa yangu. Masaa ni masaa ngapi saa hizi na angalia kwa simu yangu. Na nimekaa, nimekuwa kwa mda mrefu sana. Na ninakumbuka wakati wangu wa mwisho kuvalia saa, ilikuwaga kwenye darasa la sita, ambapo mimi ndiyo nilikuwa mpiga kengele wa shule yetu ya msingi. So kutoka hiyo wakati si valia saa tena. Na huwa sitamani tena kuivalia, cause mimi haijawahi pendeza kabisa.

Na shugulikia makosa kazini. Ivi kwa mfano kama kuna mtu amenikosea Naeza mtafuta tuongee na yeye anieleze ni nini ninacho nilicho kifanya kilicho mfanya akosane na mimi juu wakati mwingine unaeza kosea mtu kama hujui, hufanya kitu ambacho hakipendi na baadaye ukue umemkosea, umemkosea so naezaenda nionge na yeye nimweleze, anieleze venye hapendi, vitu hapendi na mimi ni mweleze vitu sipendi, tusikosane baadaye. Wakati ambapo mtu amenikosea mimi mwenyewe Ninakuangana ile tabia ya kunyamaza kwanza mpaka nitulie kama amenikosea sana na wakati ambapo ni mimi nafuna Nasikia niko sawa kuongea na yeye naezaenda nitafute mtu mwenyewe tuongee na yeye nimweeleze mimi sipendi hiki na kile na alichonifanyia mimi sipendi nasiwezi taka akirudie tena. So, kwa kujiongelelea na kuongeleshana kati ya watu wawili, hapo unaezajua kenye mtu anapenda na kenye mtu hapendi. Na tukifanya hivyo, kila mtu hatakosea mwingine kwa maana, unajua nikifanyia uyu mtu mwenzangu hiki na kile hakipendi na nikimfanyia hivi na hivi anakipenda. So, unakuwa, unafanya vitu zinamfurahisha sana kuliko zenye zinamfanya akasirike. Ya, hivyo ndivyo ninavyoshughulikia makosa kazini.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto pia. Acha tuanze na ziwa. Nilipo kuwa nasomea kwenye chuo kikuu cha Moi. Ni, tushaienda kisumu kwenye ziwa la lake Victoria. Ambayo ndiyo ziwa kubwa kwenye ukanda wa Kenya na Uganda. Tulienda hapo, tukaingia kwa ka meli. Kakatuzungusha ndani na ilikuwanga kubwa. Ziwa lenyewe watu hutumia kuvua samaki ndogo ndogo ambazo zinaitwa omena huku Kenya na ambazo ni tamu sana huwa zinapendwa kupikwa na wajaluo na pia watu wengi, familia mingi huko Kenya, na upande wa mto nyumbani kwetu, mimi natoka Makueni County na nyumbani kwetu tumepakana na mto ni mto mkubwa ambao, ukifurika, unaweza fungia watu kwenye huu upande mwingine, wanaopenda kuvuka kwenye huu upande mwingine. Na inaweza katiza safari zote kwa takriban mbili ama tatu. Na ni mto mzuri inasaidia watu kunyunyuzia mahindi zao ambapo kuna ukame. Kwa mfano sisi huwa tunalima na maji ya mto wenyewe. Unapata kama maji yenyewe yameisha, mtu anaweza chimba huko chini na kupata maji ambayo unawezatumia kunyunyuzia shamba lako na hapo unaweza pata chakula kutoka kwa mto wenyewe ambao unatusaidia sana na pia mifugo yetu inaenda kukunywa maji pale na kila kitu mpaka tunatumia ya maji kwa kukunywa, So mto ni mzuri, ni mzuri kwa maisha yetu, pia ziwa pia ikona maana kwa sababu watu wanavua samaki, wanavua omena na kuja kuuza na kupata kipato cha kila siku, ambapo wanatimiza mahitaji ya familia zao.

Mimi napenda, sana sana napenda mali pakimia. Na pia kuna wakati mwingine napenda mali kuna kelele. Kwa mfano, mimi wenyewe napenda kukaa mali kume, kume nyamaza kabisa. Kwa mfano, kama saa hizi, mimi nimekaa tu kwa nyumba, nimekaa bila kelele oyote, sisikizi nyimbo. Mimi tu nimekaa, nikifanya vitu zangu, nikwa nimenyamaza. Lakini kwa wakati ambao akili yangu inakuangu imechoka kabisa Unapata natamani ile kelele ndio akili yangu iweze. Ku kwamka Unapata like, unapata ime, ime jirudia tena So naeza amka niende kama klabu hivi niende ninunue sode yangu wanipigie kelele kama lisali limoja hivi ni kuwe freshi, nirudi normal. Na ni kuwe sawa kabisa then nirudi kwa nyumba kwa place yangu ambayo kuna kimia. Nikuje tu nilale vizuri na kesho mimi niamkie vitu zangu ambazo huwa nazifanya kila siku. Ya so mimi napenda sana mahali pakimia na napenda si sana mahali kuna kelele. So wakati mwingi, wangu mwingi ni nakaa mahali ambapo hapana kelele. Na wakati wangu ule mdogo kabisa nakaa mahali ambapo kuna kelele.

Naeza anza mradi mpya wa kazi kwa mahali ambapo napofanya kazi kwa mfano, Naeza ambiwa nifanye kazi fulani na mwajiriwa wangu ambao utaleta manufaa kazini. Ama naeza jiambia mimi mwenyewe nifanye kazi fulani ambayo italeta manufaa kwa kazini ambapo ninapofanya kazi. Nikianza na kufafanua ambapo mwajiri wangu ananipea kazi ambayo inaeza saidia wenzangu kazini. Naeza anaeza nipea mwelekezo ambapo ambayo napaswa kufuatilia, nini napaswa kufanya hivi na vile na vile na vile. Na ambavyo nitakaofanya huo mradi ukuwe wa manufaa kazini. Na ambapo mimi mwenyewe ninapojiambia nifanye kitu hiki ambacho kitaleta manufaa, kazini, nitafanya research yangu nijue hapa kazini hakuna hiki na hiki na hiki, So napaswa kufanya hiki na hiki na hiki, ambapo mwishowe nitakapo pelekea muradi mwenyewe kwa mwajiri wangu ataufurahia na atanipongeza.

Mahali ambapo ni pa historia ningependa kutembea ni ni mahali panaitangwa museum, Kenya museum. Ambapo maali penye kumeekwa vitu za zamani, vitu za before mkoloni akuje Kenya na pia baada ya mkoloni kutoka Kenya. Apo uneza pata vitu mingi, ecofards ambazo ni vitu zilitumika kitambo na wenye walikuapo kitambo before kabla wasisi kuzaliwa, uneza pata vile walikua wanafanya biashara, wenye walikua wanashirikiana kwenye cultural exchange. Unapata kacha ya hii saidi ya wakikuyu na kacha ya hii saidi ya wakamba Wameshirikiana unapata kuna vitu ambavyo wanaiga kutoka kwa kwa kacha fulani kwa hii kache ingine So unaeza hapo ndani unaezapata vitu mingi venye walifanya biashara venye walikua wanaishi nyumba zao za kitamba kama venye wasee walikua wanaishi kwa manyata kama vile watu walikua wanaishi kwa miti venye walikua wanawakisha moto kitambo before viribiti zikuje Yani kila kitu ambapo kama mamijikenda venye walikua wanaishi tuvinyumba vinyumba vidogo ya vitu mingi sana ambazo naeza zipata pale niza kufuraisha na pia unakua na iile unafikiria venye hao watu walikua wanaishi kichwani Unaeza kua na hizo fiki, hizoma flashback Unaeza kumbuka venye Unajieka we mwenyewe kwenye iwe Ilo eneo na ukumbuke venye hawa watu walikua venye walikua wanafanya vitu kama zile ya.

Kwanza na siku yangu ya kuzaliwa, mi nilizaliwa mwaka wa elfu mbili, mwezi wa saba, siku ya kumina sita, hapo ndio ndenli kwangajuma apili, hapo ndiko hiyo ndio siku nilizaliwa Mii napenda, siku yangu ya kuzaliwa napenda, kutembea, kuenda, kukuogelea, nekuongea na mtu ambaye napenda Niki wakaribu na mtu ambaye napenda, siku yangu inaezakua ya kufana zaidi Tunaeza ongea, tunaezafanya tunaeza fanya mambo mingi, kucheza pamoja, kila kitu siku amba, siku yangu ile yenye naikumbuka enye ninaipenda sana kwenye siku zangu za kuzaliwa ili kuwanga mwaka wa ishirini na kumi na tisa ambapo nilimaliza kidato changu cha nne apo wazazi wangu waliniwekea sherehe kubwa sana na nilifraia sana tulichinja mbuzi, tukakula pamojaa kama familia na vitu mingi nikapewa zawadi Mii ni chakula ambaco anapenda kwenye hiyo wakati wa kusherekea kuzaliwa kwangu ni chapati na kuku ambapo hiyo ni chakula tamu na ukipata mpishi poa Hapo unaeza kula sana na furaie chakula chenyewe na vitu ambavyo ningependa kupewa kama zawadi Wakati wa kuzaliwa kwangu Napenda maua Mwananeza nipea watu wanaeza nipea zawadi kama baisikeli kama simu kama yani vitu mingi kama za kitalakilishi ya hizo ningependa kupewa.

Kuangalia nyota mimi sijawai angalia siku moja but ningependa. Yeah, nyota ni vitu mzuri za kuangalia usiku ambapo, ambapo mawingu hayako ni, unaona kila kitu unaeza ona hizo manyota usiku, kila kitu. Na unaeza tumia vifaa kama telescope ambavyo unaeza unaeza angalia ni nyota gani hivi na hivi, coz kuna vitu mingi, hao watu ambao wanasoma kuhusu nyota wanaelewa hizo vitu. Mimi sijawai kuwa kutamani kuangalia nyota kwa sababu mimi sijazoea kukaa usiku nikiangalia juu.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Mahali nilipozaliwa ni makueni na wakati huu naishi mahali panaitwa machakos ambapo ninapofanya kazi. Ni mbali kwa maana napaswa kulipa nauli ya takriban shilingi za Kenya. Mia tano ndio niweze kufika nyumbani na huwa naenda nyumbani kwa after baada ya kila miezi mbili Nikasalimia wazazi wangu, nikasalimia familia yangu na ambao na watoto ambao tumelelewa pamoja na marafiki wangu pia.

Kwenye uu wakati wa teknolojia, mimi napenda kusoma habari mtandaoni kwa samana nikona simu, smartphone ambayo inawenyezesha kudurusu, kufanya kusearch kenye nataka na habari ambazo ninazozitaka. Na ukiwa na ngazeti kuna kuna habari ambayo huwezi ipata Kwa mfano habari za hivi punde ambavo zimefanyika hivi punde huwezi ipata kwa gazeti Lakini kwa mtandao unaeza pata hizo habari zikitokea hivi watu wanaeza wanaeza zieka kwa mitandao yao na hapo uneza zi zi zichukua uzisome na ukuwe uko mbele ya wenye wanao tegemea gazeti kusoma Kwa kufanya hivyo, kusoma habari mtandao, kuna manufaa mengi kuliko wenye wanasoma kwa gazeti. Kwa mfano, kwa gazeti huwa, ina ina iko habari ambayo zilifanyika, siku iliopita. Na mitandao ikona ikona habari ambazo zimefanyika, kama ni leo zimefanyika leo. Na sasa hivi kwa mfano kitu ikitokea saa hizi mwaka baada ya dakika kama tatu ama nne hiyo hiyo habari itakuwa mitandaoni na itakuwa ikienea kila mahali na kwenye gazeti, kama hiki tumefanyika saa hizi gazeti litlia andika ke kesho na wenye wataku So na by na kufanya hivo unapata watu ambao wa wako kwenye mtandao ndio wanakuwa na the first hand information but wanapata abari punde zinapofanyika Ndiyo maana mimi na napenda kusoma habari mtandaoni.

Si kila wakati natumia video kwa mawasiliano ya napenda kutumia mtu sauti yangu Nikimwelezea kitu Kwa mfano kama alikuwa anataka nimfafanulie kitu kama kama swali fulani naweza mutengenezea sauti yangu Nikimwelezea hatua kwa hatua ingine na kama hata weza kuelewa jinsi ninavyo sema Naweza mtumia video nikimuonyesha venye mtu anapaswa kufanya hatua kwa hatua ingine mpaka atakapo elewa na kufanya anachokitaka yeye mwenyewe bila shida yoyote.

Mi najikinga na jua nikitumia kofia. Wakati kuna jua, mi huwa navalia kofia, ndio nijikinge na jua kali, ninapoenda mahali ama ninapotembea, mahali hakuna kitu kinanifunika. Ya so kofia, ndio huwa naitumia kwa mda mrefu kujikinga na jua kali.

Kwa sai, hakuna chakula cha kigeni, nimewahi kujaribu. Lakini kuna chakula natamani kujaribu, ni vyakula mingi vya Asia, kama venye nyoka, frog. Yaani chakula cha kwao, nionje venye kinaonjanga. Na nimepanga kuelekea na kuingia kwa hoteli moja ya wa China ambapo wanapikanga hizo vyakula vya kigeni na kutry chakula moja nijue venye, nionje venye huwa vinaonja hivyo vyakula vya kigeni.

Likizo yangu ya ndoto ni kuelekea marekani, kuna kisiwa moja yake inaitwa cha hawai, ambapo ningetamani kuenda huko na kuogelea huko. Nasikianga watu wakisema ni kisiwa kizuri, kisiwa chenye mambo mazuri ya kujifraisha, kama ku skate, kukimbizana kwa maji, na vitu mingi. Hapo, huko ufukweni, wa bahari, na pia kuna milima, watu wanawezaenda kutembea, tembea huko milimani Nigependa kutembea huko na nijivinjari, juu mimi napenda kutembea kwa misitu na nigependa kusafiri na mtu nipendaye mtu nipendaye anaitwa gracie na ningetamani kutembea na yeye na tukajivinjari pamoja uko kwenye kisiwa cha Hawaii ndio ufike kwenye kisiwa cha Hawaii uko nchini marekani, unasafiri na njia ya ndege So nitaingia kwenye kituo cha ndege cha Jomo Kenyatta na niende nikatue kwenye kituo cha ndege cha New York ambapo nitasafiri kutoka hapo hadi kisiwa cha Hawaii ambapo nitajifurahisha na ni enjoy kila kitu.

Mboga nazozipenda ni mboga za kienyeji kama mrenda, sukuma, spinach, kabeji, ndizo mboga ambazo ni nzuri kwa miili yetu. Juu tukikula hizi mboga zingine ambazo zimetengenezwa na GMO ama zimetengenezwa na GMO. Zitaleta madhara mingi kwa miili yetu kama kansa, na mwili yetu unadhoofika lakini ungekula hizi vyakula za kienyeji zita kufanya ukue na afya nzuri, ukue like mwili yako enaeza jikinga kutoka kwa magonjwa na vitu mingi unakaa sana bila kugonjeka hata homa ni magonjwa mengine kama hayo.

Ndiyo, huwa natumia teknolojia ya sauti ambapo, huwa tunaongeleshana pamoja, nikimuuliza teknolojia swali, inanijibu na sauti, ninaiuliza na sauti. Tunakuwa kama tuko na mazungumzo, tunuongea pamoja kama vyenye, tunaeza ongea na mtu mwingine, nikiongea ananijibu vila nimemuongelesha, hapo kwa hapo bila kungoja bila kuniandikia na huwa nafurahia sana. Juu hapo mnaongeleshana vizuri hauboeki inaonekana kama unaona kama huyo mtu mko pamoja na yeye teknolojia ya sauti ni nzuri imefanya kuwe na ule upendo hata kama mtu ako pekee yake anaongea na AI, vizuri mpaka mpaka anajifeel ako sawa kabisa.

Upande wa kuzungumza kesi ya siasa, mimi sijai penda kisiasa cause some time kwa mda mwengine. Nikiongelea siasa inaeza leta vurugu, unapata hawa wengine wanasupport hiyo mrengo fulani na hawa wengine wanasupport mrengo ingine. Na kwenye hiyo wakati, vurugu zinaeza tokea watu wapigane, watu waumizane, watu wa mpaka wauane, lakini mimi huwa niko hapa katikati, siposupport hii mrengo, sisupport hii mrengo ingine. Niko hapa katikati na kama mwanasiasa ako na manifesto nzuri Uwa mimi na namsapoti Hata kama ni ako mrengo mgani Hata kama ni mrengo ambayo kwenye community yetu Hatumsapoti Lakini kama ako na ile manifesto nzuri huo ndio naenda na yeye Lakini ile kusapoti ati mrengo huwa sisapoti hiyo mrengo.

Huwa nasheherekea siku yangu ya kuzaliwa na vitu mingi kama kujivinjari, kuenda kuogelea, kuwa na wakati na mpenzi wangu, kuwa na wakati na marafiki zangu. Tunaezamua tuende maali, tukaenda, tukachezee michezo urafiki ya kujificha, kutafutana. Yani ile michezo ambayo watu huwa wanacheza pamoja ambayo watu ni wengi kama ile michezo ya kukimbizana kwa maji michezo mingi, hata michezo ya kucheza kadi michezo ya kucheza huku hizi michezo za huku online vitu mingi Lakini kenyuwa nafurahia sana. Ni kukua na wakati mzuri na mpenzi wangu ambaye nampenda sana na kila kitu ambacho uwa kinafanya siku yangu siku ya kuzaliwa uwa kinakua nikitamu wakiwa ndani.

Mwezi wa kumi na mbili ndio unapenda kwa maana ni ule mwezi wa furaha, ambapo kila mtu akona furaha, hakuna huzuni, kila mtu tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mpaka watu huwa wamesave mwaka mzima ndiyo hatimaye hiyo mwezi wa kumi na mbili waweze kuenjoy maisha yao vizuri watu wanaeza enda mpaka mombasa kwenda kukuwa na sherehe zao huko na vitu mingi huwa zinafanyika kwenye huo mwezi wa kumi na mbili. Na ndiyo watu wengi huwa wanaupenda sana. Kwa maana kila mtu hiyo wakati anakuanga na pesa, zenye ameweka mwaka mzima ndiyo akuje kutumia kwenye huu mwezi mmoja.

Ninapofuraha kuwa nyumbani uwa nafanya vitu mingi kama kuchota maji na baisikeli kuendesha pikipiki na yote ayo kinyenapenda zaidi ni kuenda kulisha uwa tuko na mifugo mingi naendanga kulisha kutoka saa 3 hadi saa 6 Apo mtu unaezafanya vitu mingi kama venye mtu. Kulisha inakuanga ni tamu sana kama kuna matawi na kuna nyasi ya mbuzi kukula matawi na nyasi ambayo ng'ombe watakula. Apo huwa ng'ombe zinakula vizuri, azikimbi mbuzi zinakula vizuri. Unawagawa tu unafurahia venye zinakula. Ya, nakutembea tembea kwa kichaka.

Nimefanya vitendo mingi vya wema but lakini kenye ni muhimu sana nishaitolea yao mtu damu ambaye brathake alikuangaa Amekanyangwa na pikipiki na akaumia mguu na akavunja damu mingi na huwa tunafanya kazi pamoja na siku moja alikuja akaniuliza kama naeza msaidia na damu na hapo bila kusita nikamuambia niko tayari kumtolea damu na hiyo ile ubinadamu na ile kuwa na hamu ya kusaidia mwenzako nilienda nikamtolea damu na akasaidika.

Wazo nzuri ambayo nikonayo siku ya leo ni kutafuta pesa ambayo inaweza nitoa familia yangu na mimi kwenye umasikini na kuishi maisha mazuri ambapo hatuwezi hatutakosa kukidhi mahitaji yetu ya kila siku. So wazo langu ni kujituma na kutafuta namna mingi za kupata pesa ambayo itaniwezesha kutimiza wazo langu.

Mimi huwa nakunywa maji kwa wingi kama lita tano ama lita tano kwa siku kwa maana mili yetu ime kama takriban 80% ni ya maji. So wakati unapokunywa maji, unasafisha damu, unasafisha maini, unasafisha figo na unapofanya hivyo, unapata kune maugonjwa ambayo wana leto na ukosefwa maji mwilini Unapata hizyo mauchafu za mwili zinatolewa na maji ambayo unayakunywa na ukikunywa maji, kama ukunywi maji inafikanga wakati ambapo, inabidii uende hosipitalini ukaungezo maji kwa maana ujakuwa ukikunywa maji ambayo yanastaili kukunywa kila siku Mimi hata huwa nakunywa maji hata kama sina ile kunywa maji, lakini uwanakunywa maji kwa wingi.

Yeah huwa napenda kukunywa maziwa, kwa maana maziwa ikona nutrient nutrients ambazo ni nzuri kwa afya yetu unapata unapo kunywa maziwa. Hizo nutrients zinaeza chukuliwa na mwili yako na kueza kuendeleza, kutengeneza kinga ya mwili na vitu zingine. Na hata hata uso wako unaweza kuwa ni inakaa kama ya mtoto unapokunywa maziwa na maziwa ni nzuri kabisa kwa maana inaweza fanya mtu akue na afya nzuri aendele vizuri, ajikinge na maugonjwa na vitu zingine na skin yake ikue inapendeza na akue na anaonekana kama mtoto mdogo Lakini ilhali yeye ni mtu mzee lakini maziwa imemfanya akue na afya nzuri.

Ndiyo, huwa napenda kulima bustani, ambapo unaweza lima vitu kadhaaa kama maragwe, unaweza lima tumaindi, unaiza lima tusukuma, unaiza lima mihogo, yani una lima tutu vitu tudogo tudogo vitu kama mboga, ambazo wakati unataka kupika kama ugali na mboga, unaweza chukua hii za kenyeji, unaweza chukua sukuma, unaweza chukua spinach, vitu kama hizo. So kulima bustanini huwa watu wanalima vitu ambazo wanaweza kula kama nyanya vitu kama hizo.

Napenda somo la biolojia, ambapo hapo nasoma vitu mingi, kama mwili wa mtu, vyenye huwa ya unafanya kazi, kama vvenye mtu anapumua, vyenye mtu akikula chakula kutoka mdomoni, ambayo kitapo toka kwa mwili, kitapo kitakavyo tumika mwilini, kila kitu. Na pia mimea yetu the ecosystem ambapo unapata sisi tukipumuwa ndani oxigeni na tutoe nje carbon dioxide mimea miti inaweza chukua hiyo carbon dioxide ndani na itupe the oxigeni kwa sisi so babai niki niki through biolojia naezajua nini napaswa kufanya ambacho kita tusaidia sisi binadamu na kita tusaidia the environment ndiyo tuweze kuishi pamoja tukitegemeana.

Mimi huwa nasherehekea mwaka mpya kanisani ya ambapo naenda naomba mungu, nikimushukuru alivyo nilinda mwaka mzima, siku gonjeka namshukuru kwa kila kitu, alinilinda mwaka mzima sikuwa na ajali, sikugonjeka, nilikuwa mwenye afya nzuri, hakuna mwenye wa familia yetu alikufa. Na pia ninapo anza mwaka ni huwa namuomba vitu ambavyo nataka niweze kufanikiwa kabla ya mwaka mwingine kuisha Namuelezea mambo ambayo nimeweka mikakati ambayo nimeweka pembeni ambayo nataka nikuwe nimefikia kabla ya mwaka kuisha na hapo huwa naomba sana natubu dhambi zangu ambazo nimefanya mwaka wote na huwa na imani kuwa ananisamea.

Ndiyo huwa natumia simu, huwa nanuna vitu nikitumia simu kwa mana huku Kenya, huwa natumia mpesa mbapo pesa zenywe zikuwa kwa sima mbapo, watu wengi huwa wana prefer kukuwa na pesa kwa simu kuliko kuwa nazo kwa mfuko Kwa maana unaeza kutembea mahali, pazajewezi ya mguke, zipotea ama uibiwe, lakini unapokuwa na pesa simu kwa simu, kupotea kwako hukua ni ngumu sana. Hata hukipoteza simu, unaheza wapigia watu wa mpesa, waku, wa block yo line na uweze kuwa time ili wakati wambapo utenda kureplace line yeyewe, unaheza pata pesa sako bada zako. Ndo maana watu wengi huwa wa prefer kununua vitu na simu unaweza unaweza angalia venye matumizi yako ya pesa yako vile ipo Lakini ukiwa na pesa za mfuko Unaeza nunua tu vitu hivi gafla gafla gafla na ata uwezi juba pesa zinyewezi litumika wapi Lakini ukitumia simu uwe inakuonesha venya ulitumia pesa zako zote zote.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na sukuma. Chakula chenyewe ugali ugali haikuangi na latha kenye kinakuangana latha ni mboga yaki. Na mboga yenyewe unaweza pika vizuri, ukitumia kitungu, nyanya na sikuma zenyewe Unaweza kaanga, unaweza katakata kitunguu, ukaange na mafuta na kitunguu chenyewe kikiva, unaweka nyanya na unakoroga koroga mpaka manyoya zenyewe ziive, na uweke sukuma na uweke kama uko na vitu zingine za kuongeza kama Royco, naezaingiza hapo ndio ile chakula ikuwa tamu Mara yangu ya mwisho nilipokula hiyo ugali na sukuma ilikuanga jumapili ambapo mimi mwenyewe ndio nilijipikia ju nakuwanga mpikaji mzuri wa ugali na sukuma mwenye alinieleza kuhusu chakula hiki ni mamangu ambapo alikuwa ananipikia nikiwa mdogo na hapo ndipo nilipenda chakula chenyewe na hadi nikajifunza jinsi ya kukipika.

Huwa nafanya vitu mingi kueka afya yangu nzuri kwa mfano unakula chakula kizuri ambacho hakiwezi kukufanya kukue na matatizo ya kiafya na pia kufanya maexercise kila siku kama kukimbia, kufanya push-ups na ku kupiga jimu unapata. Kila ukona masaa ambayo, huwa unaenda jimu, unafanya exercise fulani, unainua chuma, unapata misuli yako iko sawa na iko ready kufanya kila kitu, alafu unakuwa ukona afya nzuri, ukikula na ufanye zoezi, unapatanga mwili wako uko nzuri na stamina yako inakuanga iko sawa kabisa.

Kwa mara mingi mimi ya asubuhi huwa sikuli chochote, kwa mana nimejifunza hivyo tangu nikiwa kwenye chuo kikuu ambapo unakula usiku unashiba, unapata tu ukiamka asubuhi ausikii njaa, utakula tu saa saba na tena usiku. Na chakula ambacho kitambo ambacho nilikuwa nakula mchana ama asubuhi ilikuwanga ni mayai na mkate ama mkate na chai ambapo imepikwa mayai yenyewe imepikwa vizuri imefurahiwa unapata tu unafanya kuweka katikati ya mkate na unakula.

Mimi napenda kuandika, na pia napenda kuongea. Kwa mfano ambapo unataka kueleza mtu na ako mbali na huwezi mfikia kwa njia ya simu, huwa namwandikia nikimuelezea kenyei ile swali alikuwa nalo, namuelezea vizuri hatua kwa hatua ingine mpaka atakapo elewa. Napia napenda kuongea, unapata nawezapigia mtu simu, tuongee. Kwa muda murefu, tuki elimishana, tuki ongea vitu nzuri nzuri, tukiongea vitu mingi sana.

Tukio langu muhimu kwa maisha yangu kwa sasa, ni nilipopata kazi yangu ya kwanza, ambapo niliapply kwa serikali kuu la Kenya, na nikakuwa nikafaidika na nikaweza kuandikwa kwenye Ministry of Agriculture, ambapo wanawawekea rekodi zao, ambazo zinifanyika kila siku. Na huwa hii kitu huwa inanifurahisha sana kwa mana, nimefanya kazi, nimejua venye kazi uwe inafanywa, nimepata experience na huwa nafurahia kufanya kazi ambayo nimeisomea.

Hapana sina ndege wa kufungwa nyumbani, lakini huwa natamani sikumoja niweze kufunga tausi na iyo manyo yake huwa ina nifurahisha sana na niko na mipango. Kwa mwaka ujao niweze kuwa na ndege wa kufungwa ambae ni tausi na ambae ni takuwa namlinda, nitakuwa mlisha vizuri na kuwe na maisha nzuri. Tuweze kuwa kama familia pamoja na yeye.

Ni ngumu kwangu kupiga picha, lakini huwa napiga kwa mara kadhaa, juu mara yangu ya mwisho kupiga picha ilikuanga wiki liyopita. Huwa sipendi kupiga picha sana, juu wanaume wengi hawapendi kupiga picha, wasichana ndio wanapenda kupiga picha kila siku. Kama ni kupiga picha kwangu, labda tuko mahali fulani ambapo ni eneo mpya kwangu na ambapo nataka kukua na ile memory ya mahali nilikuanga na hua napiga tu picha wakati huo.

Niko na namna mbili za kuhifadhi pesa zangu. Moja ni kuifadhi pesa zangu kwa banki. Kwa maana mimi nimefungua bank account kwa equity bank. Na pia naezaeka pesa zangu kwa mpesa ambapo kuna kipengele. Ambacho unaezaeka pesa kwa wakati ambao unautaka. Kwa mfano unaezaeka pesa kwa miezi tano, kwa miezi sita, ama pia kwa mwaka mzima. Unaona hapo ni mimi mwenyewe nichague penye na nataka kuweka, lakini huwa naprefer niweke kwa banki, kwa bengi, hapo kwa bengi itazaana, itazaana kila wakati.

Kinachonipea motisha kazini ni kuwa na marafiki ambao wananielewa ambao kama kuna kitu imenifanya ni ambayo siwezi fanya wananisaidia kufanya hii inanipea motisha kwa maana niko na marafiki ambao wanaeza nisaidia wakati wa shida. Na pia kama mwajiri wangu ananiambia nafanya kazi vizuri, hiyo inanipea motisha hata zaidi kwa maana nafuraisha mwajiri wangu na pia anapotufanyia vitu nzuri Pia kila mtu anakuanga na ile hamu ya kufanya kazi mzuri kwa maana bosi wetu anatufanyianga vitu nzuri tukimfanyia kazi nzuri.

Muziki ninao upenda ni muziki wa bongo ambao unaimbwa na wanamuziki kutoka Tanzania, waimbanga nyimbo mingi za upendo Ngine za kuachwa, kama wa, kwa mfano kama nimekosana na mpendwa wangu huwa nasikiza nyimbo ambazo ni za kunituliza moyo ambazo ni za, Like, zimeimbwa kwa wenye wameachwa na wapendwa wao Kwa mapenzi na time, tuko na furaha mimi na mpendwa wangu, huwa tunasikiza za upendo, coz hizo nyimbo hukuwa tamu venye, inaeleza venye muktadha wa mape wa venye mwanapaswa kupendana na vitu kama hizo.

Ndiyo, napenda asali. Asali ya ni tamu, asali unaeza tumia kwa mambo mingi. Kwa mfano unaeza paka kwa mkate, unaeza tumia kukula hivo. Juu asali, asali ni nzuri kwa afya zetu, inaleta nutritioni kwa mwili yetu na inaeza, inaeza fanya miili yetu, ijikinge kutoka kwa magonjwa.

Wafanyikazi wapya wakikuja kazini wanawakaribisha kwa kuonyesha penye wanapasa kuketi, penye wanapasa kuwa wanafanyia kazi zao, penye watakuwa wanaeka vitu zao kama tarakilishi, vitabu, na pia anawaonyesha jinzi wanavyofanya kazi kwa mfano kama wanatumia tarakilishi, ndawapea paswadi yenye watakuwa wanafungua kutarakilifi nayo na pia niwaeleze jinzi ya kufanya kazi ambayo wamekuja kuifanya.

Kabla sijalala huwa nafanya vitu mingi, huwa naangalia video zangu za movie ambazo huwa nawatch kile usiku na pia kabla sijalala huwa naomba, huwa nashkuru mungu, nikimwambia asante, venye ameniwezesha siku yote Nikijua sio kwa kawaida, kulala na kuamuka na kushinda, ukua ukua uko uhai ju kuna wengine huwa wanaamka na kuwa hawashindi Iyo kabla sijalala huwa na mashukuru mungu na kumambia asanti kuona mchana mzima na pia kuona usiku na pia ninemeeshe nikaweze kumka nikiwa mzima na nikaweze kushinda nikiwa mzima.

Napenda mtaa wangu kwa sababu hapa ninapoishi ni mahali kwa imekimia, hakuna makelele, hakuna barabara imepita hapo, inakuwa usiku nikilala, kuna magari zinapigapiga makelele. Huwa hapa nimekaa kumetulia kabisa hata watoto wanawezalelewa hapa mtoto anaweza lala vizuri bila kusumbuliwa na any na kitu chochoote kwa maana kumetulia kabisa watu wanapenda mahali kumetulia na naezafanya kazi zangu pole pole bila kusumbuliwa na kitu Kuna kila kitu kuna stima, kuna maji, kuna kuna amani, hakuna kuibiwa vitu zako wewe tu ukiingia kwa nyumba hakuna mtu atawai kukusumbua.

Nishai nunua tiketi za tukia mbalo lilikuwa nila mpira katika uwanja wa kasarani ambapo timu ya taifa ya kandanda ya Kenya ilikuwa inacheza na timu ya kandanda ya Gabon ya wanaume, ambapo ulikuwa unanunua tiketi online na alafu unaprint then unaenda nayo alafu unaona game kwa dakika tisini na pia zanyongeza ambapo ilikuanga ni furaha sana kwa sababu hiyo ndio ilikuanga mara yangu ya kwanza kuenda na kuwa na katika watu wengi Kwa maana kasarani iko na iko na inaeza jumuisha takriban watu 60,000 na kwa hapo ndani kelele ilikuanga unafurahia kwa hizo makelele wakishabikia timu yako ya taifa mpaka wale wachezaji ambao hujawai kuwaona Unawaonanga tu kwa tv Hapo unawaona wakicheza mpira vizuri.

Ndiyo, nishawahi ona bahari n kumbuka ilikuanga mwaka wa 2024 ambapo tulienda likizo kama wamalizi wa chuo kikuu cha moi ambapo tuliendanga hapo kwa takriban siku tatu ambapo tulikuwa tunaenda hapo beach ambapo tulikuwa tunaingia tunaogelea ambapo ndio ilikuanga siku yangu ya kwanza kuogelea. Na nilikuwa naogopa lakini kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Tony ambaye yeye amelelewa kwa bahari ambapo alikuwanga anaingia huko ndani lakini mimi nilikuwa naogopa kwenda huko mbali kwa maana nilikuwa naogopa kuzama.

Mi huwa napumzika, nikiskiza nyimbo na nikilala, ambapo kama nimekuwa na siku urefu na sina usingizi, huwa tunaeka muziki, nasikiza, nikitafuta usingizi, na ninapolala huwa nalala nalala alafu, time nitaamka, nitakuwa nimepumuzika kabisa na nitakuwa ready kwanza kazi ingine ambayo nitakuwa mbele yangu.

Kwa sai, bado mimi ni kijana, huwa nafurahia kuwa kijana, kwa maana kuna mambo mingi unapaswa kufanya kama kijana ambapo ukiwa mzee huwezi fanya, kutembea, wanatembea. Na vitu mingi ambazo vijana hupenda, wanapenda kucheza mpira, wanapenda kukwenda masaa marefu na pia kukwendesha baisikeli ambapo watu wazee inakuanga ngumu sana kuendesha baisikeli Kwa maana wanahofia, wanaeza anguka na wanaezaumia miguu yao pia kuvunjika na pia kuumia kabisa.

Kumbu kumbu moja na kumbuka nikiwa utotoni, nikiwa darasa la kwanza, siku wanapenda shule. Ilikuanga naeza toka nyumbani na kabla sijafika shule, nijifiche, na nikae kwa kukichakani, nikae, nikae, nikae. Mpaka watoto watakapo maliza shule, hapo kitu kama saa saba. Na mimi ni watangulia ni niseme nilikuwa nga shule lakini siku moja mzazi wangu akajua alafu akani chapa kichapo cha help kutoka wakati huo nilipenda shule na niliamua kusoma mpaka nikamaliza darasa la nane nikaenda shule ya upili mpaka nikaenda hata chuo kikuu ambapo nilimaliza mwaka wa 2024.

Mimi huwa napendelea kunyoa ndevu. Kwa maana mimi mandevu hazijawai nifurahisha kabisa. Kuna wenye huwa wanatamani wananiambia ungekua unalea ndevu, ungekua unakaa vizuri. Lakini mimi huwa nasikia huwa nafuruhia nikuwa nimenyoa ndevu zangu na nimezinyoa zote. Nimebakisha tu ile ndogo tu ya kawaida. Ya kawaida na pia naisafishanga huwa nanyua after baada ya wiki mbili.

Ninapoamka kitu ya kwanza huwa ni kuomba namshukuru mungu kwa ulinzi wake usiku wote na pia namueleza kaweze kunilinda, mchana wote, aniepushe na ajali, aniepushe na kitu ambacho kita nifanya nikue sinafuraha. Na ninapo maliza kuomba, naenda naosha uso, na brush meno zangu, na narudi kwa nyumba Alafu, naanza kutayarisha chai, nikimaliza kukunya chai, na chukua nguo ambazo, nitavalia hiyo siku Nizipige pasi, na niende nioge, nikuje nipige viatu brush, na nivalie nguo zangu, na nitoke, na niende kazini.

Mimi huwa nalala masaa nane kila siku na hiyo ndio unapaswa kulala masaa chache kwa sababu unapolala mwili wako unatulia, unajiri fresh, unakuwa uko ready kuanza siku ambayo inafuata ambapo haitakuwa mgumu kufanya kazi. Kwa maana umepumzika, mwili wako itaku itaamka ukiwa fresh, utakuwa unaweza fanya kazi mingi, lakini kama hujatosheka na usingizi, hautakuwa unafanya kazi, utakua tu unasinzia, unasinzia, unasinzia siku yote, lakini ukilala vizuri, masaa ambayo yanahitajika, mchana wako utakuwa mzuri, hautasumbuka na usingizi kabisa.

Rafiki wangu wa karibu anaitwa Tony Oluoch ni mjaluo kutoka Migori ambaye tulipata tulipatana kwenye chuo kikuu cha Moi kwenye mwaka wangu wa kwanza semester yangu wa kwanza ambapo tulikuwa tunasoma pamoja. Na ni rafiki mzuri ambapo tumesaidiana adi wa leo huwa tunasaidiana nikiwa na shida, huwa namueleza akiwa na shida, huwa ananieleza na pia tukiwa na shida kwenye mahusiano yetu huwa Kwa kwa mfano nikiwa nimekosana na mpendwa wangu huwa namueleza, anachukua namba yake, anampigia simu anajua nini tatizo alafu, anatatua hio shida Pia yeye akiwa na shida na mke wake huwa ananipigia simu ananieleza shida iko hapa na hapa na hapa na mimi napigia mpendwa wake simu namuongelesha namuambia amusamehe na mambo yao irudi karibu na amekuwa mwenye manufaa kwa maisha yangu sana. Hata wakati ambao na nasikia niko chini kabisa huwa ananisaidia kifedha na huwa ako ready kunisaidia kwa jambo lolote.

Filamu ninayopenda ni filamu ya action na kwa jina inaitwa venom ambapo kuna viumbe ambayo vimekuja kwenye arthi zinaitwa symbios ambazo zinakuja zinangia ndani ya mtu zinakuwa huyu mtu ni host wake wanaishi pamoja kama ni mwili mmoja Lakini anaeza kulifanya mwili wako transform ikuwe kitu kikubwa na hiyo movie ni tamu ambapo imiaktiwa na muingereza anaitwa Tom Eddy ambapo ni ya kufrahisha hata we mwenyewe unafeel hiyo filamu ni tamu na mara yangu ya mwisho kuiona ilikuanga wiki iliopita ambapo ndiyo naipenda kuirudia rudia na huwa nairudia rudia kila mwezi.

Mara mingi weekend yangu uwa ni kukaa tu kwa nyumba, kusikiliza nyimbo, kupumzika kama nimekuwa na wiki refu na pia kuangalia mipira ya wangereza kwa mana mimi uwa na supporti kilabu inaitwa Manchester United. Niangalia mpira wao lazima niangalie mpira wa Chelsea lazima niangalie mpira wa Arsenali lazima niangalie manchester city ambapo ni mpira ambao unafanya mi nifurahie weekend yangu na wakati ambao hakuna mpira uwa na boeka sana kwa mana iyo ndio uwa ni meka kwa akili kila weekend lazima niangalia mpira wa uingereza.

Uwa nashugulikia wateja kwa mfano wakikuja kama ni kwa duka namuliza ni nini wanachotaka Wakinyeleza uwa naenda na wachukulia kinye wametuma ama kinye wanataka Nawakea vizuri kwa mfuko na kama wamenipia pesa kama zilikwa pesa mingi na warudishia change na tunaongea vizuri kwa maana venya unaudumia mtu itamfanya pia aweze kurudi tena na kama utamudumia vibaya hata fikiria hapo tena na atakuwa nasema kwa duka fulani uwa anatreat watu vibaya na siweze rudi hapo tena lakini utakapo mtreat vizuri atakuwa nakumbuka aseme kuna duka fulani iko mahali fulani ambapo nilipoenda mwenyewe aliniudumia vizuri na nikapenda natutakuwa tunanumua vituzetu hapo kila wakati ambapo tuko hapa.

Sipendi kupiga picha sana, lakini wakati ninapoenda kwenye eneo, ambalo ni mpya kwangu, huwa napiga picha, ndio nikuwe na zile kumbukumbu za za nilikuwa mahali fulani kwa mfano, nilipoenda pwani, mwaka uliopita, nilipiga picha mingi kwa maana, sijui ni lini tena ambapo nitarudi kwa hiyo eneo. Na kwa kufanya hivo huwa na naweka kumbukumbu, kwa mahali nishaienda, naeka kumbukumbu zinanikumbusha, hata nikizeeka venye nikiwa mdogo nilikuwa nafanya, venye nikiwa kijana nilikuwa nafanya. So picha ni nzuri sana kwa ukumbusho wa kitu ushawahifanya.

Ningependa tena kurudi pwani, niende nikaogelea, kwa maana saa hizi nimejifunza funza kuogelea, kwa maana wakati wa kwanza kuenda sikuwa najua kuogelea, siku nilikuwa naogopa, nilikuwa naogelea, ogelea huku mwanzo mwanzo, lakini nilitakaporudi tena, nita make sure nimeenda enda kidogo kidogo, kwa maana huko ndani ndani, ndio kuna maji nzuri, ndio kuna maji mingi ambapo uneza ogelea vizuri na utakuwa na ile furaha kuogelea mombasa. Nani ama pwani na itakuwa ni kumbu kumbu nzuri sana.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, kwa maana majirani zangu ni kuna mmoja ambaye ni wa kwetu ambaye ni cousin yangu ambaye anasomea huku nani mimi nilimutafutia nyumba yenyewe, ambayo tunaishi pamoja, tunapika pamoja, na pia jirani mwingine hapa tumekua, tumejuana kwa miaka ambapo nilikuja nikamkuta hapa, ambaye amekua rafiki yangu, pia ni yeye alinitafutia nyumba kwa hii ploti, ambapo tumekua marafiki, ambapo tunahishi na amani, na tunapenda wakati ambapo hana kitu namsaidia na wakati ambapo sina kitu ananisaidia pia na huo ndio urafika ambao tunapaswa kuishi sisi kama binadamu.

Mimi huwa natumia wifi kwa siku mingi Kwa maana hapa ninapoishi tumeekewa wifi ambayo Unaezanunua kiwango ambacho unataka kwa mfano Kwa lisali moja hapa unapaswa kulipa shilingi za Kenya kumi na kama ni kwa lisa masaa ishirini na nne unapaswa kulipa shilingi shilingi ishirini na hapo inakua ni afadhali kukua na wifi, kuliko kukua na data kwa maana data zenyewe. Ni ndogo na utaeza ingia mahali ukiangalia video data zenyewe ziishe. Lakini wifi enyewe inakaa kwa muda mrefu na haiishi mpaka ile wakati wa 24 hours ambapo utaisha.

Niko na maali tatu ambapo huwa naangalia video zangu. Kwa mfano, huwa naangalia video zangu kwa TikTok, huwa naangalia video zangu kwa YouTube, na pia huwa naangalia video zangu kwa Facebook. Ambapo Facebook huwa na video nzuri nzuri ambapo pia unaeza tafuta video za ambazo unapenda Kwa maana mi huwa napenda video za movie video ambazo zina pigana ndani ambapo unaeza search ambayo kenye nataka na pia YouTube pia iko na video mingi na TikTok iko na video mingi.

Napenda kula ugali, kwa maana ugali inaleta nguvu mingi kwa mwili, lakini wali ni chakula ya kukula tu, then baada ya masaa chache unaanza kusikia njaa, lakini ukikula ugali, hiyo chakula itakaa kwa mwili kwa mda mrefu.

Sikukuu huwa nasherekea tu, tunaendanga kanisani, tunaenda tunaabudu mungu, tukisherehekea kuzaliwa kwake, na kutoka hapo tunarudi nyumbani, tunachinja mbuzi, tunapika chakula, tunapika chapati, na tunakula sisi wote kama familia. Na tunasherekea, tunaomba msamaha ambao wenye kama kuna wenye walikoseana, mwaka mzima na tunaanza mwaka tukiwa tuna upendo na kuwa karibu na kila mtu.

Ndio, napenda mvua kwa maana kukinyesha, tunaeza chota maji ambayo, yatatusaidia, watatusaidia wakati wa kiangazi, tunaeza kunywa na maji yenyewe, tunaeza pika na maji yenyewe, na pia mvua ikinyesha, mimea yetu inaeza kuwa, tuweze kuvuna mavuno, na tuweze kuwa na chakula ambacho kinaeza tutosheleza. Kwa mwaka mzima na pia mvua ikinyesha mazingira yetu ya nawe yatakuwa na chakula cha mifugo, ambapo ngombe zetu, mbuzi zetu, punda zetu, mpaka ngamia zetu ambazo tumelisha zinaeza kula na zinaeza kuwa na afya nzuri kwa maana chakula kiko na haziteseki kukula ama hatuteseki kuwatafutia chakula. Mvua ni kila kitu kwa maisha yetu kwa maana iko na manufaa mengi kuliko adhara zake.

Kambuni ninayoiamini ya teknolojia ni kampuni ya techno. Ambapo tangu nianze kununua simu, ndiyo nimekuwa nikinunua simu. Na simu yangu ya kwanza nilinunuwanga mwaka wa elfu mbili na tisa. Ambapo ndiyo nilimaliza shule na nilinunuwanga techno spark 5. Ambayo ndiyo ilikuanga kwa market hiyo wakati. Na ilikuanga simu nzuri mpaka nilipoamua kuchukua simu ingine na kwa sasa natumia simu kwa inaitwa Tecno Spark 40 Pro ambayo ni simu nzuri, ina kamera nzuri, ambayo iko na storage kubwa ambayo naweza weka vitu zangu na zikuwe save na ikona storage ambayo haiwezi jaa kwa sasa Kwa maana ikona storage ya 200 miambili na msini na sita storage ya GB ambayo unaezaeka na uweki vitu ambazo unataka na haitajaa.